Michezo ambayo napenda kuitazama ni pamoja na mchezo wa ngumi lakini pia mchezo wa mpira wa miguu na mchezo ambao naunapenda sana sana sana ni mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo ambao unakome jumuisha furaha, majonzi, huzuni. Lakini pia unakuwa na uwanja mpana sana au kwa ukubwa ambao unapelekea uweze kupata hisia wakati timu yako inacheza uwanjani lakini pia unaweza ukapata furaha ukapata huzuni. Ni namna tu ambayo inatokana na mchezo huo ambao unaweza kucheza na mchezo ambao wa kushangaza ambao niliweza kutazama. Ni pamoja na mpira wa miguu ambao ilicheza timi ya Tanzania na Nigeria. Ni mchezo ambao niliweza kushangaa sana kwa sababu nilitegemea Tanzania kufungwa katika mchezo huo lakini mwisho wa siku Tanzania angalau iliweza kujikomboa kwa sababu nilitegemea Tanzania nilifungwa magoli mengi sana lakini mwisho wa siku Tanzania ikaweza kuruhusu magoli machache tu kufungwa na timu hiyo hivyo ni mchezo ambao unakuwa mzuri sana na kwa wakati mwingine ambao unapenda kutazama mchezo au muda mzuri ambao unapenda kutazama mchezo kama hiyo ni muda wa jioni. Na sasa kwanzia pale saa kumi na mbili jioni na kuendelea ni muda mzuri ambao napenda sana kutazama michezo ya namna hiyo. Kwa sababu ndio muda ambao akili inakuwa imetulia haina mambo mengi na vitu kama hivo. Na kitu kingine ni kwamba mchezo siku zote ni kitu kizuri sana katika ulimwengu wa mwanadamu. Kwa sababu tunasema mchezo ni burudani, lakini michezo pia inaunganisha watu inaeza kusababishia, ukapata marafiki, ukapata familia, ukapata yaani vitu vingi ambavo vina kuwa vina ujumla wake.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli hasaa kipindi ambacho kutakuwa kuna hali ya mawingu, kiasi, lakini pia na jua kiasi kwa sababu baiskeli inafanya mzunguko wa damu uzidi kuwa mzuri zaidi na zaidi kwa sababu baiskeli. Kuendesha baiskeli ni moja ya faida ya kufanya mazoezi hasaa ya miguu, mikono na viungo vingine ambavyo vinazidi kuimarika kutoka na na wewe na namna gani ambayo unaendesha baiskeli. Baiskelii ni kitu kizuri sana hasa katika kipindi ambacho barabara iko vizuri. Hakuna mambo mengi sana babarani. Kwa baisikeli ni kitu ambacho nakipenda sana. Kukiendesha hasa wakati wa jioni. Jioni ni muda mzuri kwa sababu kunakuwa kuna upepo mzuri. Kuna kuwa kuna hali ya hewa ambayo ni nzuri. Kuna kimvuli pia jua linakuwa sio kali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakati mzuri wa kwendesha baiskeli. Ni wakati wa jioni na ni muda ambao napenda sana hasa baiskeli ikiwa imekamilika kila kitu. Kwa sababu itakupa wewe urahisi wakufuata sheria zote ambazo zinahitajika wa kutaka kuendesha baiskeli. Kwa sababu baiskeli ni kifaa ambacho kinakusaidia wewe kusafiri kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine.